Ninapenda kufanya mambo rahisi, lakini yenye maana na familia kama vile kula pamoja na kuzungumza bila simu mezani. Pia ninapenda kucheka na kusimulia hadithi za zamani. Pia nikiwa na familia tunapenda kutembea au kusafiri kidogo kubadilisha mazingira. Pia nikiwa na familia ninapenda kusaidiana kwenye shughuli za nyumbani au maamuzi. Mambo haya huimarisha upendo, mawasiliano na afya ya akili.

Kama mtu anayejali afya ya akili na usalama, ninajilinda kutoka vitisho vya mtandao kwa njia ifatavyo kama kuchuja taarifa, sipokei au kusoma kila kitu bala kuangalia chanzo. Pia kueka haraka naeka kueka taarifa za kibinafsi kama namba za simu anoni au picha za nyumbani hadharani. Pia kufuta links kwa uangalifu si kila link au file inapofika mtandaoni ni salama. Pia kukataa matusi au vitisho, sipitishi mawazo hasi nashugulikia tu kwa njia ya tahadharini. Pia kupumzika kidogo, kujiepusha na mtandao wakati wa stress au mawazo mabaya. Kwa kifupi, nawa makini, uangalifu na kudumisha, faraga ndiyo kinga bora dhidi ya vitisho vya mtandao.